Wikiendi inakuja. Nifanye nini siku ya jumamosi? Labla niende sokoni kununua mahitaji ya nyumbani. Au nipumzike tu nyumbani. Nisome kitabu. Nina kitabu kimoja sija soma tangu wiki iliopita. Familia wangesema tuende ziara kwa bibi. Hatuja mwona kwa muda mrefu. Hio ni wazo zuri. Tutachukua zawadi kidogo. Labla matunda au mkate. Nazani tutafurahia muda pamoja, lakini naomba tupumzike pia, tumekuwa na kazi nyingi, ntaaza mpango mzuri tuedhike wote.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokofu nilimnunua jana. Nitapika na nazi. Watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Ninahitaji limau na tangawizi kumtia raza. Je, niandae ugali au wali. Nazani wali ni bola. Unaiva haraka. Nitakata vitunguu vidogo vidogo na piripiri pia. Samaki lazima uwe na raza nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuli. Nitapika pole pole wala haraka sana. Chakula kinapopikwo kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi, nitaita wote tule pamoja.

Ninahitaji kupanga pesa zangu vizuri mwezi huu. Mshahsala uliingia jana. Lazima nigawe kwa busara. Panga nyumba kwanza, shiringi hizi. Umeme na maji, shiringi hizi. Chakula kwa wiki nne na dhani shilingi hizi zitatosha. Ninaitaji kueka akiba kidogo kwa dharura. Za baadae. Lakini shilingi elfu mbili. Watoto wanaitaji vitu vya shule, vitabu na karamu. Nimesahau deni la jilani. Nilimkopa mwezi uliopita. Lazima nimlipeleo. Pesa zinakwisha haraka sana. Ninaitaji kuwa makini zaidi na matumizi. Nazani mwezi ujao nitaweka akiba zaidi.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

Hapana, sipendi kuzungumza kuhusiana na siasa. Kwa sababu hamna kitu ninachokielewa kinachohusiana na siasa. Na pia, siasa mara nyingine ni mchezo mchafu. Pengine inaeza hadi kuleta mazala pale ambapo utazungumza kinyume na watu ambao wameishikilia siasa. Hivyo sipendelei kuzungumzia siasa.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

Msimu wa mvua umeanza ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii Ardhi iko tayari nimeshailima wiki iliopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka ninahitaji kununua mbegu bora nitakwenda kwa mkulima mjuzi Yeye ana mbegu za aina nzuri zinazozaa sana Msimu huu ni rahma kwa ajili ya wakulima wote Lakini nitumie wakati huu vizuri nisipoteze nafasi nitaomba watoto wanisaidie kupanda wajifunze pia mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima tutakuwa na chakula cha kutosha.

Mvua inanyesha sana leo. Sauti yake kwenye dari inanitulia. Nitatoka nje au nikae nyumbani. Nazani kukaa ndani ni bora. Mvua haitaisha haraka. Nitakunjua tu hapa. Nipike chai ya moto. Kuna vitabu kadhaa sijasoma. Sasa ni wakati mzuri. Watoto wanacheza nyumbani. Wanafurahi na mvua. Wanasema wanataka kuenda nje waangamize maji. Lakini ni baridi sana. Nitawasomea hadisi badala yaki. Siku za mvua ni za kupumzika na familia. Nitatayarisha chakula cha moto kwa ajili ya jioni. Watoto watapenda. Baridi kama hii inahitaji supu ya moto.

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu, usivithi itaji. Gharama inakua kubwa, mushoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Ninatengeneza oroza ya maitaji kabla kufungua tovuti. Nitanunua tu vile vilivyo kwenye oroza. Sita angalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishi bei katika maduka mbali mbali. Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu waliokusha nunua. Nisemi kama bidhaa ni nzuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara. Ni tajihadhari.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

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii. Ni mladi mkubwa. Tunaitaji kufanya kazi kwa bidii Ninapewa simu ya uchambuzi wa data. Ni kazi niliyozoea. Lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tutakutana leo jioni. Tupange atua za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake. Lazima tushirikiane vizuri. Ni muimu kufanya kazi na wenzangu hawa. Ni watu wazuri. Lakini wakati mwengine mawasiano yanakuwa magumu. Ninaitaji kuwa wazi zaidi. Nisisumburike kimya Tutakamilisha mladi huu kwa wakati Nitaakikisha kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri Tutajifunza pamoja.

Mwalimu alinipigia jana. Anasema mtoto wangu hana kazi za nyumbani. Je ni kweli? Lazima nizungumze naye leo. Yeye anasema amefanya kazi zote. Lakini mwalimu anasema latofauti. Ninahitaji kuelewa ni nini kinendelea. Labla anacheza sana anasahau masomo. Nitamweleza umuhimu wa kufanya kazi za shule kwa wakati. Elimu ni ufunguo wa maisha mazuri. Bila elimu utakuwa na shida baadaye. Nitakaa naye kesho jioni natuangalie kazi zake pamoja. Nitamsaidia kama hana uwelewa. Watoto anahitaji msaada wa wazazi Sio lawama tu.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

Jioni hii nitaona nini kuna filamu mpya kwenye runinga au nisikilize mzikitu. Labda niangalie matangazo ya michezo. Kuna mchezo wa mpira kesho. Ninapenda kuona timu yangu ikicheza. Watoto wangetaka kuona hadisi za katuni wanafurahi sana. Tunaeza kuangalia pamoja. Halafu watoto walale baadae nitakuwa na muda wangu. Niangalia filamu yangu. Ninafilamu kadhaasi jasoma bado. Nadhani usiku huu tutafurahia burudani nyumbani. Ni vizuri kulala mapema pia. Kisho ni siku ya kazi.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

Nimesikia habali za leo asubuhi. Kuna mambo mengi yanatokea nchini. Serikali inasema watajenga barabara mpya kwenye mkoa wetu. Hiyo ni habari njema. Barabara ya sasa ni mbaya sana. Pia wanasema bei za mafuta zimepungua kidogo. Itasaidia watu wengi nauli za basi zitashuka. Lakini bei za vyakula bado nijuu sana. Wakulima wanasema mvua haikutoi mwaka huu. Nijambo la kusikitisha na tumaini msimu ujao utakua mzuri zaidi habari za dunia zinaonesha mambo mengi yanaendelea niombe amani iwe duniani kwote.

Kazini kuna msongo sana leo. Kila mtu naatembea huku na huku. Kuna tatizo la tarakimu katika mfumu wetu. Wote tunajaribu kutatua lakini hatujaelewa chanzo. Meneja wangu anauliza kila dakika. Tano, nini kinendelea? Najibu upole. Sijui zaidi. Ninahitaji muda wa kufikiria. Lakini msisitizo anaonipa unazidi. Nitachukua pumziko kidogo. Nifike kisimani ninywenye maji. Lakini akili itakuwa wazi baadae niombe mwenzangu anisaidia kuangalia kazi za watu wawili. Ni haraka zaidi natumaini kesho mambo yatakuwa bora. Leo ni siku ya changamoto tu.